Napenda kuzungumza kuhusu siasa napenda lakini siyo sana kuna ile kiwango sipendi lakini siasa moja moja napenda napenda kujua vyenye vyenye nchi inaendelea kisiasa vyenye kuko lakini sipendi sana kila wakati kuongelea kuhusu siasa kabisa.

Ila mazingira ya kazi nayo pendelea ni mazingira yenye hakuna watu wengi kwa ofisi ofisi kuna watu wachache pia napenda mazingira yenye yenye imetulia haina kelele imetulia tu yenyewe na pia napenda mazingira yenye iko na amani na pia kukuelewana katika ofisi na katika timu na wale watu mnaofanya nao kazi.

Kwenda maktabani siendi kabisa lakini niko na kwa niko na kwa simu ya rununu niko na mahali natumia napata vitabu nasoma pia na pia kuna ile duka naenda kununua vitabu kwa hivyo kwa maktaba huwa siendi kabisa ya niko sawa tu.

Ndiyo napenda sana kucheza michezo ya video kwa simu pia kwa laptop napenda sana na ni kitu yenye nafurahianga sana kufanya kila wakati, ile wakati niko niko siendi kazi ama niko nyumbani hakuna kazi nafanya napedanga napendelea sana kucheza michezo ya video.